Ndiyo, napenda maua kwa sababu yana uzuri wa kipekee na huleta hisia za furaha na utulivu. Maua ni alama ya maisha na upia. Na mara nyingi, hutumika kuonyesha upendo, heshima au shukrani. Harufu yake nzuri na rangi zake mbali mbali hufanya mazingira yawe yenye mvuto wa amani. Aidha, maua huunganisha watu kijamii kwa sababu mara nyingi hutolewa kama zawadi katika sherehe au matukio muhimu kama vile harusi ama mtotoa akizaliwa. Zaidi ya hayo, kutazama maua hukumbusho uzuri wa asili na husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kwa jumla, maua ni zawadi ya asili yenye dhamani kubwa kwa mwili na pia roho.

Ninapenda kuwasiliana na watu kwa njia ambayo inaleta uwazi, heshima na mshikamano. Mawasiliano ya ana kwa ana mara nyingi huwa na nguvu kwa sababu unapata kuona hisia na lugha ya mwili, jambo linalosaidia kuelewa zaidi. Hata hivyo, mawasiliano ya kidigitali kama kupitia ujumbe mfupi, barua pepe, na mitandao ya kijamii, pia ni muhimu sana kwa urahisi na kasi. Hasa kwa watu walio mbali. Aidha, mawasiliano ya sauti ya simu hutoa ukaribu wa kipekee kwa sababu sauti hubeba hisia ambazo maandishi pekee haziwezi kuonyesha. Kwa jumla, njia bora ya kuwasiliana ni ile inayofaa mazingira na inahakikisha ujumbe unafika kwa uwazi. Na pia, ile inahakikisha kuwa ujumbe unafika kwa heshima na kufikia kila mtu mwenye inafaa.

Ndiyo, kucheza na watoto ni jambo la kupendeza kwa sababu huleta furaha, ubunifu na mshikamano wa kijamii. Watoto wanapocheza huonyesha ubunifu wa asili, uchangamfu na ufundisha watu wazima kuona maisha kwa mtazamo, rahisi na wa furaha. Aitha michezo na watoto husaidia kujenga uhusiano wa karibu, kuimarisha mawasiliano na kuwapa nafasi ya kujifunza kupitia burudani. Ni wakati ya mbapo mtu anaweza kushiriki michezo ya ubao, michezo ya nje kama kukimbia, na kurusha mpira, na hata michezo ya kubuni hadithi, jambo linalochochea, fikra, na kuimarisha mshikamano kwa jumla, kucheza na watoto ni njia ya kujenga kumbukumbu nzuri, kuleta tabasamu na kuimarisha, upendo, wa kifamilia, na pia upendo wa kijamii.

Mimi huanza siku yangu kwa shukrani na tafakari. Kisha najiandaa kwa sherehe ndogo au kubwa kulingana na upendeleo wangu. Baadhi ya watu hupendelea sherehe za kifamilia, nyumbani, zenye keki, muziki na chakula cha pamoja. Ili kushirikiana na wapendwa wao. Wengine huchagua sherehe zaki jamii na marafiki labda kwa kuenda mahali pa burudani. Kusafiri au kufanya shugli wanazo zipenda. Kuna pia wale wanaopendelea utulivu. Wakitumia siku hiyo kwa kujipa zawadi binafsi kama kusoma kutazama filamu au kutembelea sehemu za asili. Kwa jumla, kushereke siku ya kuzaliwa ni nafasi ya koenyesha furaha. Kushukuru kwa maisha na kuimarisha uhusiano na wale unaowapenda.

Kitu ambacho kinanipa motisha kazini ni huru wa kufanya maamuzi, napewa nafasi ya kuchagua jinsi ya kutekeleza majukumu yangu na kujenga ari na uwajibikaji. Uwezo na ujuzi, fursa ya kujifunza na kutumia ujuzi mpya, huniongeza kujiamini na hamasa ya kufanya kazi. Uhusiano wa kijamii, kuwa na mshikamano na wenzangu kazini hujenga mazingira yenye furaha na mashikamavu. Kutambuliwa na kudhaminiwa. Pongezi zawadi au hata shukrani ndogo huongeza ari ya kujituma. Marengo na mafanikio. Kuona matokea ya kazi yangu yakifanikiwa, mimi hunijengea motisha ya kuendelea. Mazingira bora ya kazi. Usawa wa muda, mshahara unaofaa na heshima kazini, huimarisha motisha ya kila.

Aliyenifundisha jambo muhimu ni mwalimu wangu. Mara nyingi, mtu anayekufundisha jambo muhimu si lazima awe mwalimu rasmi. Anaweza kuwa mzazi, rafiki au hata mfanyakazi mwenzako. Kwa mfano, mzazi anaweza kukufundisha thamani ya nidhamu na heshima. Rafiki anaweza kukufundisha uvumilibu na mshikamano. Huku mfanyi kazi mwenzako akikuonyesha mbinu bora za kushugulikia changamoto kazini. Wengine hupata mafundisho makubwa kupitia viongozi wakiroho. Au watu mashuhuri wanawahamasisha. Kwa mfano kwa maisha yao kwa jumla, mtu anayekufundisha jambo muhimu ni ule ambaye aliyekuonyesha maarifa au maadili yaliobadilisha mtazamo wako wakukusaidia kukua binafsi au kitaaluma. Kwangu, mwalimu wangu alinifunza vitu nyingi za maana na nikaweza kuwa na tabia mzuri maishani.

Mimi husherehekea siku ya kuzaliwa kwanza huanza kwa keki ya kuzaliwa na nyimbo za sherehe, kisha nafurahia chakula na pamoja na familia na marafiki. Watu wengi wakisherehekea siku zao za kuzaliwa wao hupendelea kufanya sherehe kubwa enye muziki michezo na zawadi. Huku wengine wakichagua sherehe ndogo ya kifamilia enye utulivu na mazungumzo ya karibu. Aidha siku ya kuzaliwa ni nafasi ya kujipa zawadi binafsi kama kusafiri kununua kitu mpya au kutumia muda wa kutafakari na kushukuru kwa mwaka uliopita. Kwa jumla, kusherehekea siku ya kuzaliwa ni mchanganyiko wa furaha, kuwa na upendo na kuwa na kumbukumbu zinazodumu. Maisha ya kutoka kuzaliwa hadi kuzeeka kwako.

Napiga picha mara kwa mara. Kupiga picha, hutegemea sana mazingira na tabia ya mtu. Wapo wanaopiga picha kila siku ili kuhifadhi kumbukumbu za maisha ya kawaida kama vile chakula, mandhari au matukio madogo. Wengine hupiga picha wakati wa sherehe na hafla maalum pekee kwa mfano siku ya kuzaliwa, harusi, au safari. Kuna pia wale wanaopiga picha mara kwa mara kwa sababu ya kazi au kipaji cha sanaa. Wakitumia kamera kama chombo cha ubunifu. Kwa jumla, kupiga picha ni njia kuhifadhi kumbukumbu, na kuonyesha mazamo ya kipekee ya maisha, na kuweza kukumbuka ulivyoishi maisha yako ya zamani, na kuweza kuona maendeleo unayoyafanya maisha inavyoendelea.

Chunga changu cho kulala, katikati kuna kitanda. Kilichopambwo kwa mashuka safi na mito laini, ambacho ndicho sehemu kuu ya kupumzika. Kando ya kitanda, mara nyingi kuna meza ndogo ya pembeni, yenye taa ndogo ya siku. Ya usiku, saa ya kengele, au vitabu vya kusoma kabla ya kulala. Ukutani kumepambwo picha. Zaangu na za marafiki wangu na za mtoto wangu au rangi tulivu inayoongeza hali ya utulivu kuna kabati au droa ya kuhifadhi nguo na vitu binafsi na mara nyingine dirisha inayoleta mwanga wa asili na hewa safi sakafu inaeza kufunikwa na zulia lakini linaloongeza joto na starehe kwa jumla, chumba cha kulala ni mahali pa kupumzika mahali pa kutafakari na kujipatia nguvu mpya kwa siku inayofuata.

Ninapenda shirika langu kwa sababu linanipa mazingira mazuri ya kujifunza na kufanya kazi kwa ushirikiano. Kuna mshikamano kati ya wanachama, heshima na mawasiliano mazuri yanayosaidia kila mtu kujisikia kudhaminiwa. Pia, napenda jinsi shirika linavyoweka msisitizo kwenye nithamu, uwajibikaji na maendeleo ya mtu binafsi, kupitia mafunzo na shughuli mbali mbali. Shirika hunisaidia kukuza ujuzi wangu, kujiamini na kufikia malengo yangu kwa ufanisi.

Ningependekeza Microsoft kama kampuni ya teknolojia ninayo iamini na sababu zake zinaeza kufafanuliwa kwa undani kama ifuatavyo. Ya kwanza, uvumbuzi wa na teknolojia zinazo endelea. Microsoft imekuwa mstari wa mbele katika teknolojia kwa zaidi ya miongo miwili. Kampuni hii inaunda mifumo ya kompyuta kama programu za ofisi na huduma za wingu. Ambazo zimebadilisha jinsi watu wana mvyofanya kazi kujifunza na kuwasiliana duniani kote. Pia, inajihusisha na AI na teknolojia za kisasa zinazoboresha maisha ya kila siku. Ya pili, kuna usalama na ubora. Inazingatia sana usalama wa data na ubora wa bidhaa zake. Programu na huduma zao zinatengenezwa kwa viwango vya juu vya usalama, jambo linalowafanya, wateja na mashirika kuaminika kutumia bidhaa zao bila hofu ya upotevu wa tarifa zao. Ya tatu ni maendeleo endelevu ya uboreshaji jamii. Kampuni inashirikiana na jamii katika kutoa elimu ya teknolojia, kuunga mkono biashara ndogo na kutoa suluhisho la wingu kwa nchi zinazo endelea. Hii inafanya kuwa na dhamani si tu kwa wateja, bali pia kwa jamii na kwa ujumla. Ya nne, ni ushirikiano na wateja. Ina mnitinde ya kutoa suluhisho, zinazoweza kubadilishwa kulingana na mahitaji ya wateja wake. Iwe ni mtu binafsi, iwe ni shule, au iwe ni shirika kubwa. Hii inajenga uaminifu mkubwa, kati, ya kampuni, na watumiaji wake. Kwa hiyo, Microsoft si tu kampuni ya teknolojia bali ni kiongozi wa kimataifa katika uvumbuzi, usalama na maendeleo endelevu. Jambo linalofanya iwe kampuni ya kuaminika sana.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na inaweza kuwa ya mazingira mazuri ya kujifunza na kusaidia wengine. Kazi ya kujitolea inafundisha mshikamano, huruma na uwajibikaji. Kwa mfano, mtu anaweza kusaidia katika mashirika ya kijamii, kusafisha mazingira, au kuwasaidia wale walio katika hali ngumu. Kujitolea pia, kunakuza ujuzi binafsi kama kufanya kazi kwa timu, kupanga ratiba na pia kuongoza. Zaidi ya yote kunafurahisha sana sana. Kuona jinsi msaada mdogo unaweza kubadilisha maisha ya watu wengine. Na pia hufanya jamii kuwa bora zaidi.

Ningependa kutembelea Misri, hasaa maeneo ya kihistoria kama piramidi za giza na hekalu la karnak. Misri ina historia ndefu na ya kuvutia. Ikiwemo ustaarabu wa kale wa wamisri, mitindo ya ujenzi wa mahekalu, makaburi na maandiko ya kale yaliyohifadhiwa vizuri. Kutembelea maeneo haya, kunatoa fursa ya kujifunza historia ya binadamu. Teknolojia za kale za ujenzi na tamaduni za kizamani pia ningependa kuona mto nile ambao umechangia maisha na ustawi wa wamisri wa kale. Hii ni nafasi mzuri ya kuunganisha elimu na burudani kwani unaweza kuona kwa macho mambo tunaojifunza kwenye vitabu za kihistoria.

Nawakaribisha wafanyikazi wapya kwa njia ya kirafiki, wazi na yenye mpangilio. Kwanza, nawaambia maneno ya kuwapongeza kwa kujiunga na shirika na kuonyesha furaha yangu kwa kuwa nao kwenye timu yetu. Hii husaidia kupunguza hofu na wasiwasi wa mwanzo. Pili, nawatabulisha kwa timu nawaonyesha wafanyakazi wapya majina ya wanajumuiya wa timu nafasi zao na jinsi kila mmoja anavyoshirikiana. Hii inasaidia kuunda uhusiano wa haraka na kuelewa jinsi timu inavyotafanya kazi. Ya tatu, nafafanua masharti kwa utaratibu nawaeleza majukumu yao masharti ya kazi na utaratibu za shirika kwa uazi. Hii usaidia wafanyakazi wapya kujua matarajio na kuepuka mkanganyiko. La nne, kutoa fursa za kuuliza maswali. Na akishia kuwa wanaweza kuuliza maswali yoyote bila hofu. Hii inasaidia kujenga mazingira ya uaminifu na mshikamano. La tano, nawapa mwongozo au lasrimali zinazowezesha kuanza kazi kwa urahisi na kufanikisha majukumu yao mapema.